Ndiyo napenda mvua kwa sababu pasipo kuwa na mvua kuna baadhi ya mimea haitoweza kukua lakini pia kuna hali ya hewa pia hubadilika mara nyingi sehemu ambayo kuna kuwa kuna mvua a. Hali yake hewa inakuwa ni nzuri zaidi.

Naoga marambili kwa siku ambapo ni asubuhi wakati nimeamka na jioni wakati wa kulala. Naoga asubuhi wakati nimeamka kwa sababu ya kujifili kujisikia vizuri zaidi. Na ninaoga jioni ili kwa kuweza kuenda kutoa jasho lolote nililokuwa nalo siku nzima na kulala vizuri.

Jukumu ninayo penda zaidi ni kufanya kazi nje ya ofisi. Kuenda kuwatembelea watu au wahitaji au wateja katika sehemu zao za biashara. Ili niweze kujua kitu gani kina watatiza katika biashara zao.

Inamalengo mengi ya muda mlefu kazini lakini lengo langu kuu la mda mlefu kazini ni kuakikisha ninakua katika fani yangu kwa sababu ninafanya tofauti kwa kuakikisha kwamba ninakua mfano kujifunza vitu namna gani ya kuongeza ujuzi wa kitu fulani hasa ninajifunza kupitia teknolojia.

Hapana. Sipendi mziki wa jadi kwa sababu inanifanya nisiweze kuburudika. Mara nyingi naona watu wakicheza mziki wa jadi fulani. Labda kabila la wasukuma, kabila la wahehe, wahaya. Lakini kiukweli kabisa huwa siflai kwa sababu sijajua tamaduni za kabila fulani na kucheza vile kunamaanisha nini.

Maranyiki na shugulikia udhaifu wangu kazi ni kwa kutatua tatizo, chanzo cha tatizo. Lakini pia uzoefu wangu mimi mkubwa ni kufanya kazi mpaka kupitiriza ulemuda wa kazi. Hivyo bazi, nina ushugulikia kwa kuakikisha, nina simama na kumaliza kazi zangu mapema ili naminipate muda wakupomzika.

Napenda kusoma vitabu vinavyotoa elimu. Inaeza kawa ni kitabu kuhusu maisha. Inaeza kawa ni kitabu kuhusu hadisi fulani. Mtu fulani alipita kwa wakati fulani, lakini aliweza kujitatua kwa namna kwa njia tofauti tofauti. Kwa huo ni napenda kusoma vitabu vinavyo ilimisha zaidi.

Kikawaida ninalala kuanzia masaa sita. Mpaka masaa Saba. Najua inatakiwa tufike masaa nane lakini nalala masaa saba kwa sababu, unatoka kazini, unakuja, unatokiwa ufunye kazi za nyumbani, unasaidie watoto home work. Kwe hivo mpaka unakuja kuenda kulala ni saa tatu. Matakiwa uwamke saa kumi na moja. Kwa huo nakamilika masaa saba Muzika.

Natazama video mtandaoni sana sana ni kwenye mtandao wa youtube lakini pia kwenye mtandao wa instagram lakini pia kwenye mtandao wa tiktok hizo ndoo sehemu zangu kuu ambazo zinanifanya nitazame video.

Pesa zangu ninahifadhi benki au katika simu. Lakini mara nyingi sana pesa ninahifadhi benki kwa sababu ni salama zaidi. Na ninaweza pia nikapata mkopo ninapohitaji.

Nafanya kazi na timu ya mbali kupitia mawasiliano ya simu tunaweza tuka panga kikao tukaweza ku panga kikao kupitia simu na tukakutana kila mtu akiwa yupo katika sehemu yake tofauti na kikao kikafanyika kupitia simu au kupitia kompyuta mpakato.

Mala nyingi napenda kusikia miziki ya mungu ya kusifu na kuabudu na kumtukuza mungu. Lakini pia ninaweza nikasikiliza mziki huo mala mbili mpaka mala tatu. Mala nyingi nasikia mziki huo pindi ninapokuwa nimetoka kazini.

Hapana, sijaanza kujifunza gitaa kwa sababu si kitu ambacho nimewahi kuanza kujifunza, lakini pia upatikanaji wa mazingira niliopo. Siyo rahisi sana kuweza kupata gitaa au kupata mtu ambaye anaweza kufundisha, kama utampata basi anaweza. Anatoka mbali na ninapokaa.

Asubuhi ya leo niliamka saa kumi na moja asubuhi. Kitu cha kwanza ilikua ni kuabudu, kumuomba Mwenyezi Mungu na kumshukuru kwa kuweza kuniamsha. Kitu cha pili ambacho ni ilikunywa chai yenye, tangawizi kama chai ya asubuhi. Lakini kitucha kwanza kufanya kazini kwangu, ilikuwa ni kuangalia kazi ambazo nili kwa sijazifanya jana na nilisikia vizuri.

Napenda mwezi wa pili kwa sababu ni mwezi ambaye kwa mara ya kwanza nilieza kuenda kuitwa mama lakini pia ulikuwa ni mwezi ambayo kwa mara ya kwanza nilikuwa promoted lakini ulikuwa ni mwezi ambao ulikuwa umefanyika mwezi wa baraka zaidi kwenye maisha yangu.

Ndiyo, nahitaji kitu cha thamani ambacho. Thamani yake inaeza ikawa ni kubwa, itakayoweza kunibadilishia maisha na mtazamo wote, hasa kwenye biashara yangu. Ninahitaji kitu ambacho, nikifaa ambacho nikikipata, ninaweza, nikafanya kazi kwa ufanisi, zaidi na kwa uharaka.

Aina ya filamu ambayo napenda kuona mara nyingi inakuwa ni drama, ambayo inakuwa na mchanganyiko kidogo na action, kukiwa kuna vichekesho pia inapendeza zaidi. Mara ya kwanza kuona ni miaka mikumi iliyopita lakini filamu hiyo inanipa hamu. Kila siku ya utaka kuiona na tamani kuiona kila siku.

Kujiandaa na mkutano ninahakikisha nimeandaa, vifaa vyangu vyote ambavyo natakiwa niwe navyo katika mkutano. Lakini pia kazi inakuwa imeandaliwa vizuri, na mipango inakuwa imeandaliwa vizuri. Ambao inahusika katika mkutano huo.

Nafanyakazi kwa ushirikiano na wengine kwa kuzingatia mawasiliano baina ya mimi na wafanyakazi wengine kwa sababu mawasiliano ni kitu ambacho kina ujumuisha na kuleta ufanisi katika kazi lakini pia pasipokuwa na mawasiliano mazuri hakika kazi haitafanyika kama vike matokeo kufanyika.

Ndiyo napenda kuogelea, japo si mtaalam sana katika kuogelea bado ninajifunza lakini napenda sana kuogelea kwa sababu ni kitu ambacho kinakufanya pia mwili unakuwa na utulivu, mwili unajiskia, ukitoka ni kuogelea unajiskia kidogo na amani.

Ndiyo, napenda kula samaki. Haijalishi ni samaki wa maji chumvi au maji baridi. Napenda samaki kwa sababu ni chakula ambacho kinakuwa na udogo wa mafuta. Lakini pia ni kizuri kwa afya.

Pizza. Naami ni pizza nichakula cha kigeni. Siko sababu siokitu ambacho tumekua tunakijua. Kwa hivo nimewai kujaribu pizza na kwangu haikuwa nzuri kama vile ambavyo watu wanasema pizza pizza. Pia baga ni mewai kujaribu lakini sijaona uzuri au utamu wa chakula hicho.

Chakula ambacho ninakipenda zaidi kabisa ni ya kiti moto lakini pia kuna viazi ila vile viymazi unavila na tango. Naekea na chumvi na ka limau kidogo inanoga. Niliwai kuelezwa na rafiki yangu mmoja kuhusu chakula hicho. Na huwa kinanikumbusha baadhi ya matukio.

Hapana sipendi kutembea mistuni kwa sababu nina wasiwasi na wadudu wa wanyama wakali ambao wanapatikana mistuni na mistuni mara nyingi kupata ikitokea umepata ajali kupata huduma au msaada wa karibu ni wa haraka zaidi.

Nimewahi kusafiri mahali pazuri kuna mbuga ya taifa ambayo nimewahi kwenda inaitwa katavi ni kwa ajili ya kuona wanyama wanyama wanaishije lakini pia kuna maporomoko ya maji pia nimewahi kwenda kuyaona.

Kinachonifanya nicheki kitu chochote ambacho kinachekesha basi mimi nitacheka. Kukiwa kuna uchekeshaji lakini pia mtu akifanya jambo akaona hii ikapatia lakini kiuhalisia amekosea. Lakini pia kuna yale mambo ya kushtukiza mtu anafanya.

Ninapenda chakula cha jadi kinaitwa nswalu. Ni mchanganiko wa mboga za majani zinaanikwa. Zinaoshwa zinaanikwa baadae zinakuja zinatwangwa. Inakuwa kama mlenda fulani hivi. Lakini pia kuna wadudu wanaitwa senene na wenye nawapenda.

Mara nyingi napenda kupumzika jioni. Shelehe mara nyingi zinazofanyika jioni ni shelehe za kumbukumbu za kuzaliwa. Ndugu jilani na marafiki. Lakini pia huwa ninajiandaa kwa kuhakikisha kazi zangu ambazo nilitakiwa nizifanye siku inayofuata zinakuwa katika mpangilio. Kwa hivyo.

Habari mtandaoni nasoma kupitia website mbalimbali kurasa za watu maarufu au wanahabari mashuhuri duniani lakini pia ninazisoma kupitia mtandao wa youtube ninakuwa ninaenda kule kuangalia.

Hapana kwangu mimi binafsi wakati wa usiku kufanya kazi ni mara chache sana kwa hiyo mara nyingi napendelea kufanya kazi mchana na ikitokea usiku basi iwe ni kuanzia saa sita usiku mpaka saa saba hapo kunakuwa kuna utulivu wa kote.

Mara nyingi napenda chai na ninapenda kuandaa wakati wowote, yani chai ni asubui mchana hau jioni, mara nyingi ninaongeza sukali kidogo na ninakunywa sehemu yoyote nyumbani, ofisiini, ukienda kwa ndugu jamaa na marafiki. Ninajihisi faraja na amani ninapokunywa kinywaji. Kwa hivyo.

Ndio napenda kula popcorn sana haijalishi ni wakati gani. Mara nyingi napenda kula popcorn pale ambapo nakuwa niko. Nina kazi. Nimetoka kumaliza kufanya kazi ninahitaji kupumzika. Au, ninapokuwa ninatumia mtandao wowote wakijamii. Au, ninapokuwa naangalia michezo.

Mara nyingi utotoni mimi nikuwa napenda kucheza. Nikuwa ninapenda kucheza michezo ile ya kitoto ambayo mnakuwa mnakimbizana. Mwengine kamishika huyu mwingine kapita huku kwa hiyo nilikuwa ninapenda kucheza. Kwa mbali sana nikuwa ninapenda kusomwa kwa mbali.

Mara nyingi usiku ninakaa mpaka saa nne. Lakini pia inategemeana na siku hiyo itakuwaje. Lakini mda mwingi sa nne ni muda wa kulala ili kweza kupata muda mzuri wa kupumzika na kuwahi kuamka, mapema kujandaa kwa jili ya majukumu mengine.

Ya kima ni lilo jifunza maishani na ambayo nadelea kujifunza ni kuwa kimya kuna vitu au bazi ya mambo kina hitaji tu ukae kimia alafu muda utajibu kwa hii ni jambo kubwa na nifunza zito ambayo nilijifunza.